Kitu kinachonifanya nifurahi sasa ni pamoja na kucheza mpira, kucheza drafti, pamoja na kucheza michezo ya magemu, kama vile game la baskeli, game la mpira, pamoja na game la karata. Ni vitu ambavo huwa nafurahi sana kuvifanya na huwa mara moja ama nyingine vinanipa furaha na kuniongezea hali nzuri katika kuiendea hiyo siku na katika kuleta murari ya siku nzima kiujumla. Hivo nafurahi sana kufanya michezo ya aina hiyo vile vile hata kuogelea hua napenda saa zingine.

Eee nimeshawahi kutembelea maziwa tofauti tofauti vilevile nishai kutembelea mito mbalimbali. Maziwa nishai kutembelea ziwa Victoria, ililopo Mwanza ambapo nilipata nafasi ya kupunga upepo, nafasi ya kubadilisha mazingira. Kuna nafasi vilevile niliweza kuogelea, nikaweza kuiuhuisha akili yangu na kujiweka sawa kwa ajili ya siku zingine. Lakini mto nimeshashuhudia mito midogo midogo katika vijiji navyoishi kwa mfano nyakagwi, nimeona mto lakini vile vile nimeshuhudia mito katika sehemu tofauti tofauti ambayo kwa kweli sijaezi kukariri majina yake yote. Lakini jambo kubwa zaidi ni kuwa maziwa yanaleta ahuweni, yanaleta amani. Yanaleta tumaini jipya kuonyesha athari kubwa ya mazingira na kuonyesha uhai katika kitu ambacho tunakikusudia. Yanaleta vile vile chakula yanatoa samaki, yanatoa na baadhi ya aina nyingine ya vyakula ambayo binadamu anahitaji kila siku kwa ajili ya proteini na kwa ajili ya kufanya mambo yaende sawa kabisa.

Siku kuu yangu ya kuzaliwa, ama sherehe ya kuzaliwa huwa naisherekea, kwanza kabisa naweza kusherekea na marafiki, vile vile huanza kusherekea na ndugu, jamaa pamoja na majirani waliopo. Na vile vile katika keki, keki huwa napendelea keki ambayo haina sukari nyingi kwa sababu huwa sipendi sana sukari. Lakini vile vile napenda kupokea zawadi, napenda kupokea zawadi katika siku kuu. Kwa sababu zawadi inaleta tumaini na faraja. Hivo napenda kupokea zawadi. Na napenda kusherekea siku kuu hii vizuri kabisa bila shida yote. Na mara nyingi huwa inanikuta niko bizi hivyo sometime muda mwingine nakuwa sisherekei lakini muda mwingine nakuwa nasherekea hivyo ndo namna ambavyo mimi huwa nasherekea siku yangu ya kuzaliwa.

Mahali ambapo ningependa kuenda, ningependa kutembelea si fursa mbalimbali ama maeneo ya utalii kwa mfano mbuga za wanyama, kwa mfano kutembelea kutazama milima, kutazama mabonde, misitu, maporomoka ya maji na vifutio mbalimbali vya kitalii ambavo vinapatikana hapa Tanzania. Lakini nikifika kule napenda kuangalia mazingira, kuogelea, kula, vitu tofauti tofauti, kuangalia wanyama, kusoma tabia zao. Lakini vile vile ninapenda kusafiri peke yangu. Niko vizuri zaidi lakini kama nina rafiki yangu niko pembeni yangu, sio mbaya, nikasafiri wawili watatu. Lakini hasa napenda kusafiri peke yangu. Kwa sababu nimezaliwa peke yangu. Ninataka kufurahia maisha nikiwa peke yangu.

Kuhusu tasmini za kazi huwa na muda mwingine huwa najihisi vizuri muda mwingine si wa vizuri kwa sababu tathmini inaeza ikaja tofauti inaeza ikaonyesha nimefanya mambo mabaya inaeza ikaonyesha sikuwajibika vizuri au tathmini ikaja vizuri ikaonyesha nimefanya kazi vizuri nimeshirikiana na wenzangu nameweza kutengeneza kitu kizuri na kitu bora zaidi.